Uzoefu wa kushagaza ni ule unaokuvuta ghafla nje ya hali ya kawida na kukufanya uone maisha kwa namna mpya. Kwa mfano, kuna wakati nilikutana na mtu ambaye sikuwahi kumtarajia lakini mazugumzo yetu mafupi yalibadilisha mtazamo wangu kuhusu jabo fulani muhimu. Kuna pia uzoefu wa kusafiri kufika sehemu mpya. Kuzugumza na watu tofauti au kuona mandhari abayo hujawahi kuiona ana kwa ana vinaweza kuogeza hisia kai.

Kwangu mimi, mmoja wachezaji bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James. Ninampeda kwa sababu anauganisha nguvu, akili ya mchezo na uongozi wakipekee uwanjani. Kila mara, ninapomuagalia akicheza, naona mchezaji ambaye anajua kutegeneza nafasi, kupiga pasi sahihi na kubeba timu wakati wa 'pressure'. Kuna mchezo mmoja nilimuona akirejea nyuma kwenye ushindi baada ya timu kuwa imebanwa, ulikua mfano mzuri wa moyo na kutokata tamaa. Kutamzama akicheza, kuna nifanya nitambue kuwa ubora hauji kwa bahati, bali kwa nidhamu na kujitolea kila siku.

Ninapenda mziki wa reggae kwa sababu uneleta utulivu na ujumbe mzuri. Mwibaji ninaempeda zaidi ni Bob Mali na Lucky Dube. Kwa sababu sauti zao na maneno zao yanaguza moyo. Mara nyingi naskiriza mziki wakati wa kupumzika au kutafakari. Mziki unanifanya nijisikie raha, amani na mara nyingine unanirudisha kwenye kumbu kumbu nzuri za maisha.

Muda wangu wa bure napenda kutumia kwa kusoma kuangalia video za elimu au burudani na kufanya mazoezi madogo pia napenda kuzungumza na marafiki au familia kwani kunanifanya nijisikie furaha nijisikie na furaha na kuondoa msongo wa mawazo hivyo muda wangu wa bure unakuwa mzuri na wenye manufa.

Ningemshauri mtu mwingine aweke malengo wazi. Ajitahidi kila siku na asikate tamaa hata pale chagamoto zinapojitokeza. Pia ni muhimu kusikiriza wegine. Kujifunza kutoka kwa makosa na kudhamini kila hatua ndogo ya maendeleo. Ushauri huu husaidia mtu kufanikisha malengo kwa amani na ujasiri.

Ukinitazama kutoka dirishani mwangu naona miti mizuri, majego madogo na barabara zenye shughuli za kila siku. Napeda kuagalia asubuhi wakati jua linapoanza kuchomoza. Musimu hubadilisha rangi za miti na hali ya anga. Ikitafautisha mandhali kila wakati. Kutazama nje kunanifanya nijisikie utulivu, furaha na kuwa na guvu ya kuanza siku vizuri.

Huwa napeda kusoma maoni mtadaoni kwa sababu mara nyingi huwa naona mawazo ya watu kutoka pande tofauti. Wakati mwigine ya nanielimisha na wakati mwigine pia yananichekesha. Lakini inachagua tu yale yenye manufaa yenye inaweza nisaidia ili kuepuka kupoteza muda au kupata mawazo mabaya.